Na ili kujenga mahusiano na wafanyakazi wengine, unahakikisha kwamba mara kwa mara umeweza kuwajulia hali na kujua hali ya kimaisha na pia kuwaelewa kwa undani ili msiweze kupitana. Ni vizuri unapomwelewa mfanya kazi mwingine kwa undani na uweze kuelewa hali ya mtu ili msiweze kupitana kwa njia moja au nyingine.